Sera za kampuni ninazoona muhimu, zaidi ni zile zinazolenga maadili, uwazi na ustawi kwa wafanyikazi. Kwanza sera ya madili na uadilifu ni muhimu kwa sababu, kwa sababu hujenga amani kati ya kampuni, wafanyakazi na wateja. Inahakikisha kuwa kazi zinafanywa kwa haki bila rushwa au upendeleo. Pili, sera ya mawasiliano wazi ni muhimu sana. Wafanyakazi wanapopewa nafasi ya kutoa maoni yao. Na kupata taarifa kwa wakati huongeza ushirikiano na tija kazini. Tatu ningependa kusema sera za usawa na heshima mahali pa kazi ni msingi kwa sababu inahakikisha kila mtu anaheshimiwa bila kujali jinsia, ukabila au imani. Mwisho, sera ya afya na usalama kazini ni muhimu kwa sababu ina lina maisha na ustawi wa wafanyakazi. Kwa jumla, sera hizi hujenga mazingira mazuri ya kazi na husaidia kampuni kufikia malengo yake kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Kwangu mimi, pwani ni mahali pakupumzika akili na mwili kwa wakati mmoja. Nikifika pale, sauti ya mawimbi hunifanya nihisi. Utulivu, wakipekee kama mawazo yote mazito yanaoshwa kwa maji ya bahari. Napenda kutembea ufukweni asubuhi au joni nikihisi mchanga chini ya miguu na upepo mwanana ukipuliza. Pia pwani hunipa nafasi ya kujitafakari nikiwa nimeka ni kitazama bahari pana na kumbuka kuwa maisha ni makubwa kuliko changamoto ndogo ninazopitia kila siku. Wakati mwingine nasikiliza mziki taratibu, au nakakimya kabisa nikifurahia mazingira. Zaidi ya yote kwenda pwani, hunirudishia nguvu ya niipa furaha ya ndani na hunifanya nijisikie huru. Kwangu pwani, siyo tu sehemu ya matembezi, bali ni ratiba ya moyo.

Kazini anaweka malengo ya kila mwezi kwa kupanga na kujitathmini kwanza mimi huangalia kile kile nilichofanikiwa mwezi uliopita na maeneo niliohitaji kuboresha kisha mimi hujiwekea sana malengo, machache yaliyo wazi na yanayopimika na yanawezeka na kutimiza ndani ya muda huo mimi hugawanya malengo makubwa kuwa kazi ndogo ndogo ili iwe rahisi kufuatilia. Pia mimi huweka ratiba ya kila wiki na huipitia mara kwa mara ili kuona maendeleo yangu. Mwishoni mwa mwezi, mimi hujitathmini tena ili kujifunza na kuboresha mipango ya mwezi unaofuata.